Nguvu zangu kazini nizile, zinazonihamisisha na kunifanya nifanye kazi vizuri bila kuchoka kwa mfano, umakini na usahihi, ufahamu wa haraka, uwezo wa kupanga, uvumilivu, kujifunza haraka na kwa kifupi, nguvu zangu za mchanganyiko kwa ushughulikiaji, wakazi kwa makini, nidhamu na masumbuko wa kujifunza kila siku. Hata kazi ngumu au zinazochosha, inaendelea mpaka nipate matokeo.